Mnyama ninayependa kufuga ni mbwa. Mbwa ninaifikiria ana manyoya mafupi ya rangi ya kawaida na nyeupe. Macho yenye uhai na mkia unautikisika kila anapofurahi. Ni mtii, mchangamfu na mwenye upendo mkubwa kwa watu. Anayependa kucheza na kutembea.

Napenda kuandika kwa kompyuta zaidi ingawa kuandika kwa mkono nako kuna nafasi. Yake, kuandika kwa kompyuta ni haraka na ni rahisi kurekebisha makosa. Hunisaidia kupanga mawazo. Vizuri hasa nikiandika kazi ndefu au rasmi. Pia rahisi kuhifadhi na kushiriki nilichokiandika.

Ndiyo nimesha wahi kufanya yoga ilikuwa ni uzoevu mzuri sana hasa kwa sababu ilinisaidia kutuliza mawazo na kupunguza msongo wa mawazo. Mwanzoni baadhi ya mikao ilikuwa migumu kidogo lakini kadri nilivyoendelea nilianza kujisikia mwepesi na mwenye utulivu zaidi. Nilipenda sana mazoezi ya kupumua kwa sababu yalifanya nijisikie utulivu na mwenye umakini.

Kwa kawaida napendelea kunywa chai kuliko kahawa. Mara nyingi ninakunywa chai ya maziwa ingawa wakati mwingine nikihitaji nguvu ya haraka nakunywa kahawa. Chai huipenda asubuhi mapema kabla ya kuanza shughuli. Ninaongeza sukari kiasi pindi iwe tamu sana. Napenda kunywa chai nyumbani nikiwa nimeketi kwa utulivu hasa karibu na dirisha.

Mimi napendelea kitanda kizuri, si kigumu sana na sila kupita kiasi kitanda kizuri kianipa msaada mzuri wa mgongo na shingo na pia kina nifanya nijisikie mtulivu na nimepumzika vizuri usiku kitanda kigumu sana mara nyingine huaribu usingizi kwa sababu mwili hupumzika ipasavyo na kitanda laini sana pia hufanya mwili uyumbe bila msaada.

Ndiyo napenda kuogelea kuogelea hunifanya njisikie huru na mwenye utulivu na pia ni mazoezi mazuri kwa mwili mzima. Napenda hasa kuogelea wakati wa jua kali kwa sababu maji husaidia kupunguza joto na kuboresha hali ya moyo. Kuogelea pia hunisaidia kupunguza msongo wa mawazo na hunipa muda kufikiria ni kiwa peke yangu. Iwe ni baharini au kwenye bwawa.

Napenda kunywa juisi ya matunda baridi, hasa ile ya machungwa au mchanganyiko wa matunda kama embe na zabibu. Kinywaji hiki hunipa furaha na nguvu na pia ni kitamu kikiwa baridi, kinafanya nijisikie fresh. Hasa, siku za jua kali, wakati mwingine pia napendelea smoothies za matunda kwa sababu zinachanganya ladha nzuri na afya wakati mmoja.

Kimoja cha matendo ya wema niliwahi kufanya ni kusaidia jirani yangu aliyekuwa anashughulika na mzigo mkubwa wa maisha. Nilimsaidia kubeba baadhi ya vitu vyake kupika chakula cha haraka na kumtenga muda wa kuzungumza naye ili ajisikie kushirikiana na kuwa na faraja. Kitendo hiki kilifanya nijiskie furaha na kuridhika.

Kwa kawaida nahifadhi data zangu kwenye simu ya kompyuta, kisha ninaweka nakala ya ziada kwenye hifadhi ya mtandao. Ninapenda njia hii kwa sababu ni salama zaidi endapo kifaa kitapotea au kuharibika. Ni rahisi kufikia data nikiwa mahali tofauti hunisaidia kupanga vizuri picha nyaraka na faili muhimu pia.

Napendelea kuvaa ndevu lakini mara nyingi huwa napendelea zilizotunzwa vizuri. Ndevu hunipa mwonekano wa utu uzima na kujiamini, pia hunipa huruma ya kubadilisha mtindo. Wakati mwingine ndevu fupi, wakati mwingine ninanyoa kabisa kulingana na hali au tukio lenyewe.

Kwa kawaida nangoja barua pepe mara kadhaa kwa siku lakini si kila dakika. Mara nyingi ninaangalia asubuhi mapema kuangalia barua pepe mpya kabla ya kuanza kazi mchana wakati wa mapumziko au kazi maalumu mwisho wa siku kuhakikisha sijakosa jambo lolote muhimu lililo tumwa.

Ninaboreshaje michakato ya kazi kwa njia ya kimfumo na kidogo kidogo ili kuboresha ufanisi wa kupunguza makosa hapa na pale. Kukagua michakato ya kisasa kwanza nianze kuelewa hatua zote za kazi kuona nisehemu gani zinachukua muda mwingi na zinazalisha changamoto.

Kitu ninachokifanya wakati wa mvua mara nyingi napenda kukaa ndani nikisoma kitabu kusikiliza mziki au kunywa kikombe cha chai au kahawa moto. Ndiyo napenda mvua hasa ikiwa si lazima kutoka nje inaleta hisia ya utulivu na siku ya kipekee. Ninakumbuka siku ambayo ilikuwa nyumbani nikiwa familia tukicheka tukila chakula cha joto. Jinsi mvua inavyobadilisha mpango wangu, mvua mara nyingi hubadilisha mipango yangu.

Lengo la muda mrefu kazini ni kuzidi kuwa mtaalamu stadi na mwenye ushawishi chanya ndani ya timu yangu. Kuwa mtu ambaye anafahamu kila kipengele cha kazi yangu vizuri kuweza kutoa suluhisho ya haraka kwa usahihi. Sio tu kufanya kazi yangu vizuri bali pia kusaidia wenzangu kukua na kushirikiana.

Kumbukumbu nzuri ya utotoni niliyoikumbuka ni safari niliyoifanya na familia yangu wakati nikiwa mdogo. Tulitembea kwenda mbuga ya wanyama, tukiona simba, twiga na tembo kwa mara ya kwanza. Ilikuwa safari ya kifamilia lakini pia ilikuwa sherehe ndogo kwetu kwa kuwa. Tulichukua chakula kucheza michezo na kuwa pamoja na furaha. Nilikuwa pamoja na wazazi wangu na ndugu zangu pia.

Mara nyingi umeme unapokatika ni wakati mzuri wa kujitolea kwenye jambo lisilo la kidigitali. Kutumia kalamu na karatasi kunafurahisha na kunatoa utulivu. Kama kupanga rafu, kufuata mipango au kufanya kazi ndogo ndogo za nyumbani. Kusikiliza sauti za mazingira, kuota ndoto au kufikiria malengo binafsi.

Majira ninayopenda zaidi ni kiangazi. Napenda kiangazi kwa sababu ni hali ya hewa yenye jua, mwanga mwingi na fursa nyingi za kufanya shughuli za nje. Aina ya majira ni kiangazi ambapo siku ndefu. Hewa ni safi na mara nyingi yenye joto linalofaa. Nakumbuka likizo ya shule nilokuwa nikitumia kuenda fukwe kucheza na nje na kushiriki shughuli za kijamii na marafiki.

Mafanikio niliyoyathamini kibinafsi kazini ni yale yanayoni hamasisha na kuniongezea ujasiri na stadi kwa mfano kukamilisha mradi mgumu kwa wakati, kuchangia suluhisho bunifu, kuongeza ujuzi na stadi nilijifunza kiteknolojia mpya au njia mpya za kufanya kazi na hili hunifanya nijisikie bora na kuwa na uwezo zaidi.

Ndiyo, napenda muziki wa jadi kwa sababu unaakisi utamaduni, historia na maisha ya jamii. Muziki wa jadi hubeba ujumbe wa hekima, maadili na hisia halisi, mara nyingi kwa ala za asili na sauti yenye mvuto wa kipekee. Pia hunipa hisia ya utulivu na kunikumbusha mizizi ya watu na tamaduni zao.

Napendelea kuwasiliana na mazungumzo ya wazi na heshima hasa uso kwa uso kwa sababu hunisaidia kuelewa hisia na lugha ya mwili lakini pia simu na ujumbe ni njia nzuri hasa pale umbali unapokuwa kikwazo. Muhimu kwangu ni kusikiliza kwa umakini kueleza mawazo kwa uwazi kuchagua njia inayofaa kima simu mawasiliano kwa urahisi.

Ndiyo, napenda kufanya kazi nyumbani kwa sababu kunanipa utulivu na kunisaidia kuzingatia kazi bila kelele nyingi. Pia huokua muda wa safari na hunipa uhuru wa kupanga ratiba yangu vizuri. Hata hivyo, napenda pia kubadilisha mazingira mara kwa mara ili kuepuka kuchoka.

Ninajenga mahusiano na wafanyikazi wengine kwa kuwasiliana, kwa heshima na kwa uwazi. Hii ni pamoja na kusikiliza mawazo yao kushirikiana katika kazi. Pia napenda kuonyesha shukrani na kutia moyo wenzangu kushiriki mafanikio na changamoto. Kwa ufupi ni mawasiliano mazuri msaada na heshima kuchangiana.

Ninahifadhi pesa kwa mpangilio wa nidhamu kwanza napanga bajeti ya kila mwezi kugawanya kati ya mahitaji ya lazima akiba na matumizi ya burudani. Kisha hutoa akiba kwa mara kwenye akaunti ya benki au kisaikolojia cha akiba ya dharura. Hili kuhakisha pesa hizo hazitumiwi vibaya.

Napenda zaidi kuamka na jua, hasa asubuhi na mapema. Hii hunipa hisia ya uangalifu, nguvu na mtazamo mzuri wa kuanza siku. Pia ni muda mzuri wa kufanya shughuli za mpangilio, mazoezi au kufikiria bila kelele nyingi, lakini kulala mapema pia ni muhimu kwa sababu husaidia mwili kupumzika na akili kuwa makini siku ifuatayo.

Kazi ninayoithamini zaidi ni kazi yenye maana inayobadilisha maisha ya wengine. Hii inaweza kuwa kusaidia jamii, kufundisha au kuongoza miradi inayowasaidia watu kupata ujuzi na fursa. Kazi kama hii hutoa furaha ya ndani, motisha na kuridhika kwa kuona matokeo chanya ya juhudi yako.